Angalau napenda rangi ya kijani kibichi. Nymbani naweza penda kupaka rangi ya chungwa kwa ukuta. Rangi ya chungwa inakuwa sana kama si rangi ya chungwa labda tuseme rangi ya manjano ama rangi ya manjano. Lakini si rangi nyeusi. Rangi nyeusi si vizuri kwa nyumba inaonyeshana wewe si mtu wa kujitolea ni kama huku unapenda kujificha. Kwa hivyo rangi ya chungwa ama rangi ya manjano. Hizo ndio rangi nawezapenda kupaka kwa nyumba.

Ndiyo na wafahamu majirani wangu, kwa kuwa nimeishi nao tangu niwe mdogo, naezasema kuwa wemendilea, wengine naweona kama wazazi wangu, na pia tumeeza kushirikiana na watoto wao, watu tikiwa wadogo, wazazi hao pia naezasema ni watu waneza nisaidia ni kiu kwa shida, ni watu tunaeza usaidiana, tunaushirikiano mzuri, kwa kuwa wanasema umoja ni nguvu, nae, pohaia sasa.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu, hapo kuna kuna mabishano kidogo kwa kuwa kwa sasa watu kwa sasa tunaeza sema mchezaji bora ni LeBron James lakini pia LeBron james saa hizi ni mchezaji anaweza eka. Ako zile miaka zake za mwisho wa kucheza mpira wa kikapu. Kama kuna wachezaji sahii naeza sema wanacheza vizuri. Kuna mchezaji anaitwa Steph Curry. Kuna mchezaji anaitwa Kevin Durant. Kuna mchezaji anaitwa Anthony Edwards waji. Mchezaji hawa kwa sasa wale wenye waliweza kushinda taji la NBA last season mchezaji anayeitwa shy waliweza kushinda mpaka nini inaitwa MVP lakini kwa sasa ule mchezaji bora mimi naeza sema mchezaji anaitwa Joe Fitch anayeichezea timu ya mchezaji mkali sana. Mchezaji kutoka inchi ya Serbia. Aliweza kuipele mwaka wa elfu mbili ishirini na tatu alieza kuonguza hiyo timu yake ya Denver Nuggets kushinda champions kushinda NBA championship mara ya kwanza kwa kuwa sasa yeye ni shujaaa wa hiyo timu yake.

Ndiyo napenda kupika. Upishi nikitu binadamu anafaajue. Kwanza kama we ni mtu mzima inapaswa uweze kujua kujua kupika haijalishi kama we ni wa kike ama kiume lazima upishu ujue nani yule anapenda kupika, ule chakula. Labda ule unanyama. Haijali ni chakula ipi. Bora nyama hiko. Mimi naye hapo mimi guiji.

Mimi huwa navaa kofia. Kuna aina mingi za kofia. Kuna ile inaitwa bucket hat. Kuna ile sports cap. Sana sana hizo mbili ndiyo mimi huwa navaa. Marvin huwa sivai sana kwa sababu. Marvin ni ya kuvaa wakati kuna baridi. Lakini wakati jua ni kali sana huwa navaa hiyo bucket hat ama sports cap. Lakini sana sana bucket cap sports cap sipendi kwa kuwa hapo kwa kichwa. Inakuwanga imenifinya sana lakini bucket hat ni ile tu unaiekelea na unaenda zako.

Chakwanza ninajofanya kabla ya kwanza kazi ni kushukuru. Kwa kuwa nimeona siku hilo siku hilo si watu wote waneza kuona. Kwa sasa uneza pata kuna mtu. Kwa sasa hameaga duniani. Na we bado uko hapo uhai unaendelea vizuri. Kwa hivo kila siku before kabla nianze kazi huwa na shukuru.

Napendelea kitanda kizuri. Kitanda kigumu haina malezi mzuri. Usiku wakati unapolala utakuwa na unajigeuza geuza na hutaweza kulala vizuri kwa hivyo itakuletea shida. Lakini kitanda kizuri hautakuwa na wasiwasi kwa hivyo ukiingia ukijilaza kitandani kazi tu ni kuota.

Mahusiana yana haja na wafanyi kazi wengine. Ni kuwa na heshima na kujua kila mtu nini kilicho mleta palipo mulipo kazi. Hakuna kukoseana. Kwakua mkikoswana italeta vurugu ndani ya ofisi. Na si vizuri na nileta vurugu mutaitwa mbele ya kamati. Mueleze kwa nini mliletat vurugu ambapo munafaa mukue munafanya kazi pamoja.

Kitu cha kwanza mi huwa napenda kusiwe na vita. Vita ni kitu mbaya kwaivo cha maana sana. Ni tunaketi chini tunajadiliana na ule mwenye nina shida naye nione ni wapi tunaeza pata suluhu.

Nikiwa nyumbani sana sana nimekujia kutulia. Kwa sasa zamani nilipokuwa nakuja wenzangu walikuwa karibu. Tulikua tunapatana, tunapiga gumzo. Tunaulizana venye hali imekuwa kwa kuwa hatujaonana. Lakini kwa sasa kila mtu ako mbali mbali. Kwa hivo sina budi ila kutulia nyumbani. Na nyumbani ni.

Inalingana kwa siku unaezasema nalitumia masaa tano. Masaa tano na masaa hayo mengi kwa hayo ni wakati wajioni ambapo hauna kitu cha kufanya. Ukotuko nyumbani kwako umejilaza After baada ya kukula ni kutulia tu.

Tukio muhimu ninaeza taka itokee kwa maisha yangu. Kwa kuwa mimi naishi maisha bora. Maisha yenye manufaa kwangu. Maisha ambayo hata kama enzi hiyo nitaangalia nyuma nitasema maisha haya nimeyaishi. Si mbaya na nitashukuru kwa kuwa, kwa kufika mbali.

Siku leo ikiwa siku ya jumatatu, wazo nzuri naezesema ni kwamba, akili ni akiba. Hiyo ni methali niliambiwa na babu yangu wakati mwingine usiku mwaka wa elfu mbili, elfu mbili na sita wakati alikuwa anapotokea shambani.

Napenda shati, napenda shati, napenda shati sana T-shati ni ya kuvaa wakati hauna shughuli. Tuseme kama unaenda kulala. Ama tuseme uko tu mtaa. Unazunguka zunguka, ukijulia watu hali hapo ndio unavaaga t-shati.